Tundalango linalonipendeza zaidi ni embe napenda maembe kwa sababu ya na utamu wa kipeke na harufu nzuri sana. Haswa yakiwa yameiva vizuri. Maembe ya Tanzania kama vile dodo ni matamu sana. Pia embe ina fitamini nyingi zazo nisaidia kwa marikisha. Mwili wangu unaweza.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kwa njia mbalimbali lakini mara nyingi hupenda kusoma vitabu au makala mtandaoni ili kuongeza maarifa. Pia napenda kufanya mazoezi ya viungo kama vile kukimbia au kutembea jioni ili kuweka mwili wangu katika hali ya afya na uchangamfu.

Ndiyo, mi upenda sana kusikiza redio. Hatha nyakati za asubui ninapokuwa nikijiandaa kuanza siku yangu. Redio inanisaidia kupata habari. Pia za kitaifa na kimataifa. Pamoja na kusikiza mziki mdhuli. Unaochangamusha. Pia mi hupenda kusikiza vipindi vya. Mijadla ya kijamii.

Jambo linalonifanya nifurahi sana ni kutumia muda bora na familia yangu na marafiki wa karibu. Hakuna kitu kinachozidi furaha ya kucheka na kubadilisha na mawazo na watu wanaokupenda na kukujali. Pia mi hupata furaha kubwa ninapo fanikiwa kukamilisha malengo yangu niliyojiwekea hata madogo kiasi gani.

Kila siku ninapotoka kuenda kazini mimi hutumia usafiri wa Dala Dala kwa sababu ni usafiri rahisi na unaopatikana kwa urahisi zaidi katika eneo ninaloishi. Ingawa wakati mwingine Dala Dala huwa na msongamano mikubwa ya watu inanisaidia kufika ofisini kwa wakati ikiwa nitaamka mapema.

Nishabiki mkubwa sana ya weggizadi na filamu. Nafenda kuona jinsi waigizadi wanavyoweza kuvaa uhusika wa watu tofauti tofauti na kufundisha jamii kupitia michega yao ya kuigiza. Filamu ni huyu nifanya nifikiri kwa kina kuhusu maisha na nchangamoto tunazosipitia na hiyo ndiyo sababu naipenda sana.

Mimi naamini sana kampuni ya google kwa sababu ya huduma zao zimerahisisha maisha yangu ya kila siku ninatumia google search kutafuta maarifa, google maps kuniongoza ninapo safiri. Na gmail kwa mawasiliano ya rasmi ninaamini teknolojia yao ni hali ya juu na nasaidia sana katika kurahisisha kazi ya masomo yangu.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kula chakula cha jioni pamoja huku tukishirikiana hadithi za siku nzima. Pia wakati wa wikendi tunapenda kutembelea mbuga la wanyama na kuenda pwani ili kupumzika na kufurahia Asli muda huu ni muhimu sana kwangu kwa sababu unatusaidia kuimarisha upendo wetu na kujenga kumbukubu nzuri ambazo tunazithamini daima.

Mimi binafsi napenda chai, napenda zaidi kunywa chai, hasa chai ya rangi, yenye vyiungo kama tagawizi na mdalasani, chai hunifanya nijihizi nimetulia, hasa nyakati ya asubui au jioni, tunapokuwa na baridi kidogo, ingawa watu wengi wanapenda kahawa kwa ajili ya kuongeza nguvu mimi naona chai ina ladha nzuri zaidi.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Naipenda keki hii kwa sababu ya ina ladha nzuri na ya kipekee. Haswa inapokuwa na cream nyingi juu yake. Mimi hufurahia sana keki hii wakati wa sherehe na guzaliwa au ninapokuwa na marafiki zangu. Harufu yake tamu inanifanya inanifanya nijiskie vizuri kila wakati.

Rangi ninayopenda zaidi ni kijani kwa sababu inanikumbusha uzuri wa asili na utulivu. Ninaimiliki rangi ya kijani na pia napenda kuvaa shati na rangi hiyo napokuwa na matembezi. Rangi hii inanifanya nijisikie mwenye furaha na amani moyoni mwangu. Mimi huiona rangi hii mara nyingi katika bustani za umma. Mistuni na kwenye majani yaliyostawi vizuri baada ya mvua kunyesha.